Kazini napewa motisha na yale malipo ni ninayolipwa na pia marafiki zangu tulio nao pale kazini ama wafanyi kazi wenzangu tunapeana motisha pale, tunasaidiana katika kazi ikiwa ngumu pia tunaelimishana wakati kuna mambo hatuyaelewi, motisha wa pesa ni mzuri kwa sababu ile kazi ingekua hakuna pesa pengine ingekua hakuna ile ukakamavu unaopatikana mtu akijua kwamba mwisho wa mwezi ukifika utapata mapato na malipo na utaweza kutimiza majukumu yako moja ama lingine.

Mwaka mpya nimeusherekea kwa kufurahia na wenzangu, marafiki zangu, familia. Tulipiga sherehe moja kubwa sana, tulienda kanisani, tukapata neno la huu mwaka. Ambalo lilikuwa inasema, mambo ni mema huko mbele. Mungu ana mipango mizuri na maisha yetu. Nilisherekea pia kwa kuchinja mbuzi, tulichinja mbuzi, tukakula, tukapika chakula kitamu, tukakuwa na vinwaji, tukaenda na marafiki zangu, tukafurahikia huko baharini, tukatoa zile fireworks, tuka furahia sana.

Ningependa kuwa na uwezo wa kukimbia ama kuenda mbio sana. Ili kuenda mbio itanifanya mambo yangu yawe rahisi. Kama ninataka kutoka hapa mpaka mtaani, naenda mbio si lazima nipande gari. Naenda na kwa muda mfupi tu, nishafika nafanya shughuli zangu narudi. Ile kuenda mbio pia itani anya maisha yangu yawe rahisi na marafiki zangu Kwa sababu kama kuna jambo linafaa lifanywe, mimi nitakuwa naenda nalifanya mbio mbio, halafu narudi na tunaendelea na mambo mengine. Ile kusave muda ama kuokoa muda, itakua inasaidia sana wakati mimi ninaweza kuenda mbio Ninapenda sana kuenda mbio na ningependa huo uwezo niwe nao, iwapokungekuwa na lile jambo la kupewa.